Napenda chai kwa sababu ya utamaduni. Katika Afrika mashariki, chai ni sehemu ya maisha ya kila siku na huleta mshikamano wa kifamilia chai pia hupunguza msongo chai ya miti shamba mara nyingi hutumika kutuliza akili na kusaidia usingizi kwa ufupi, chai huleta, utulivu na mshikamano ilhali kahawa huongeza nguvu na umakini.